Jambo ambalo ninalolifanya ili kutunza mazingira mazingira ambayo ninamoishi, mimi huhakikisha ya kuwa nimeweza kutupa taka zangu katika pipa la taka na kuzichoma ili uwezesha kuyaeka mazingira ambayo mtu anayoyaishi yawe safi na pia mimi hupenda sana kuosha na pia sipendi sana kuchafua mazingira hewa.

Kumbu kumbu ambayo ninayo ya kutisha ni kumbukumbu ambapo siku moja tulikuwa tunaangalia, tunatazama filamu fulani ambayo ilikuwa ya kutishia ambapo wanadada moja alikuwa anawala watu. Iyo ilikuwa ni kumbu kumbu ambayo ni ya kutisha katika wa maisha yangu. Alikuwa anala watu, anawatoa roho, anawaua, alikuwa mtu ambaye alikuwa anenda kazini kumbe yeye ni jini.

Ninakagua barua pepe zangu angalau siku mbili au tatu siku mbili marambili au tatu kwa siku ili kuhakikisha hakuna hakuna jambo ambalo limenipita hasa mambo yanayohusiana na masomo au kazi.

Chakula ambacho ni nacho kipenda sana. Kula ambacho ni cha pilau. Pilau uwa imeundwa na viungo vingi. Kama vile pilau masala, chumvi, dania. Huwa na ladha tu yake. Chakula iki, mara ya kwanza kukila ilikuwa siku ambayo kulikuwa na sherehe nyumbani. Icho chakula wapishi wenyewe walikipika vizuri kwa hivyo ilikuwa tu ina ladha tamu. Mwenye alie nieleza kuusuichi chakula ilikuwa mamangu na ikaissiitiza niweze kukionja. Mara ya mwisho kukila nilikila mwaka jana.

Mimi nilizaliwa katika mji mdogo uliomo uliomo katika kaunti ya machakos upo ndiko nilipozaliwa nilizaliwa nilizaliwa na kukua hapo. Vitu ambavyo niliwe kushiriki navio ni kama vizuri ambavyo nilivipenda sana wakati nikiwa mdogo ni kufuwa samaki, kuenda kuwogelia, huko mtoni. Pia nilipenda sana kukuvuna na kulima. Hayo ndiyo mambo ambayo ni ngependa sana. Kumbukumbu mzuri ambayo ni nayo kutoka utoni kukati kuhusu mahali ambapo nimelelewa. Mimi kumbukumbu ambayo ni nayo tuliwayenda kucheza siku mzima, msituni, mwituni, na tukarudi nyumbani usiku. Mbada ya kutembea, kuongelea, kuona wanye mapori, ndi hiyo. Kitu ambacho kinachofanya mji wangu kwa umalumu ni watu wengi ukuja kufuwa samaki pale mtoni. Wala hitajika. Kurudi pale wakati ambapo tumiweza kufunga shuli zetu.

Jinzi ninavyo shiriki katika jamii yangu mimi ni mtu ambaye anaye penda sana kupeana kupeana maonyo au kukuonyeshana jinzi vitu vilivyo mimi napenda sana kushauriana na pia kushauri mtu katika maisha au mambo ambayo yanayo kumba jamii mara kwa mara.

Aina ya keki ambayo ninayoipenda sana kwa dhati ni keki ya chokolate. Naipenda hiyo keki chokolate kwa sababu huambatana na matukio maalum kama vile uwa tu na ladha laini ni tamu huambatana pia na matukio maalum kama sherehe yaani inapendeza tu.

Ninapo gundua udhaifu wangu jambo la kwanza kulifanya ni kukubali. Baada ya kukubali mimi sasa naanza kutafuta hatua au kuchukua hatua ili kuboresha udhaifu wangu. Uwe uwe kitu bora kama naeza tafuta ushauri nione ni wapi ninapo kosea kazini au pia naeza tafuta pia. Naeza pia soma nione nione jinsi nina nitakavyorekibisha na pia kujitahidi ili kupindua huo udhaifu wangu uwe kitubora.

Ujuzi ambao ningeyapenda kupata ni ujuzi wa kushonea nguo kutumia krocheti na uzi. Uo ndio ujuzi ambayo ningeeza penda sana kujua. Kwa sababu uo ujuzi unaeza shona vitu mzuri mzuri katika nyumba yako na kurembesha nyumba yako iwe nyumba ambayo ni ya hurimbifu sana. Na pia unaeza shona nguo ambayo unayoitamani. Huu ujuzi ni wa muhimu kwangu kwa sababu mi ni mtu ambayo huu upenda sana kuvaa nguo ambayo zinapendeza. Kwa hivyo ninapopata huo ujuzi utakuwa unaniletea kipato kwa njia ya kifedha. Hiyo nishawai kujifunza hapo awali. Nilikuwa nimeanza kujua kutambua huo ujuzi. Lakini nilipowacha hivyo ndivyo nilivyosahau jinsi nitakavyo jifunza mimi nitaenda tuu shuleni au niende niambie shangazi yangu wakaweze pia kunifunza. Wakati mzuri ninaohisi ni mzuri kuanza ni sasa au sasa hivi na nitakapopata hio krocheti au uzi nitaanza nianze kujifunza nijue jinzi unavyofaa.

Ushauri ambao ningeza penda kumpa mtu mwingine ni ushauri wa maisha na pia ushauri wa masomo. Na pia ushauri wa kujikinga yeye mwenyewe huu ndio ushauri ninaopenda sana kumpa mtu mwingine. Asa wakati ambapo maisha wakati mwingine hugeka kuwa mangumu sana kwa hivyo mtu na mtu kuwa na ile kuwa na ile distress ya jinzi atakavyo fanya kwa hivyo huu ndio ushauri ambao ningeweza penda sana kumpa mtu.